Ndiyo napenda kutembea msituni, lakini si kwa sababu ya kutafuta majani au kupiga picha za kuvutia tu. Napenda msitu kwa sababu unanikumbusha kuwa, kuwa wanadamu si kuwa na majibu yote. Bali kuwa tayari kusikiliza. Msitu hausungumuzi kwa sauti, lakini ukikaa kimya kwa munda, utaansa kusikia mengi. Sauti za majani yakiguzana, ndege wakibishana juu ya matawi na hata mapigo ya moyo wako mwenyewe ya kibadilika taratibu. Kuna kitu cha ajabu kinachotokea unapoingia msituni kwa miguu. Simu inanyamaza mfukoni, mawazo yanapunguza kiasi na hatua zako zinakuwa pole pole bila kulasimishwa. Hakuna taa za barabarani za kukuambia uharakishe, hakuna saa inayokukumbusha umechelewa. Ni wewe njia isiyo na uhakika na miti inayokuwepo kabla yako na itaendelea kuwepo baada yako. Hapo dipo unagundua kuwa maisha hayahitaji kukimbizwa kila wakati. Ninapenda harufu ya msituni baada ya mvua, udongo mwenye unyenyefu, una harufu nzito lakini ya kutuliza kama kumbu kumbu ya nyumbani ambayo huwezi kuieleza vizuri. Kila pumzi inahisi kama kuosha kifua chako kwa hewa safi. Hakuna manukato yaliyotengenezwa kiwandani yanayoweza kushindana na mchanganyiko wa majani. Udongo na miti yenye humri wa miaka mingi, ni harufu inayokufanya ukumbuke kuwa wewe pia ni sehemu ya asili hata kama mara nyingi unasahau. Kutembea msituni pia kunanifundisha uvumilivu. Njia nyingine zina miba, zingine zina matope na zingine zinaonekana kuishi, kuishia ghafla. Lakini ukiendelea mara nyingi njia mpya hujitokeza. Hilo linafanana sana na maisha. Kuna nyakati unahisi umepotea, lakini si lazima upate ramani mara moja. Wakati mwingino unachohitaji ni kuendelea kutembea, hatua moja kwa wakati. Ukiamini kuwa kuna sehemu fulani nzuri mbele yako, even kama huioni bado. Ninapenda pia njinsi mzitu ahukumu. Ukifikia ukiwa na furaha, unaruhusiwa kufurahia. Ukifikia ukiwa na huzuni, hakuna kitu kinachokuambia usilie. Miti haitakuuliza maswali, ndege, hawatakupa ushauri wa bure na upepo hautakuambia urekebishe maisha yako. Misitu inakupa nafasi, nafasi ya kuwa vile ulivyo kwa muda mfupi bila kujifanya. Wakati mwingine, napenda kusimama na kuguza ngome la mti. Ni ngumi, ni ngumi linalo vikwaruzo vya historia. Unapoliguza unagundua kuwa mti haukui haraka. Ulipokuwa kwa miaka ukipita jua kali, mvua, upepo na labda hata moto. Hilo linakukumbusha kuwa ukuwaji wa kweli hauji haraka. Kama miti, sisi pia tunabeba alama za tulichopitia na hizi alama si udhaifu ni ushahidi wa kuishi. Natembea msituni kuna, kutembea msituni kunifanya nifikirie kuhusu ukimya katika dunia ya kelele. Harifu, ujumbe matangazo, ukimya wa msitu na sawadi. Sio ukimya mtupu, bali ukimya uliojaa maisha. Ndani ya ukimya huo mawazo yangu yanajipanga upya. Maswali hambayo yalionekana mazito yanaanza kuwa mepesi. Wakati mwingine sipati majibu, lakini napata utilivu wa kukubali kutoyajibu. Mwisho wa matembezi mara nyingi narundi nikiwa nimechoka kimwili lakini nikiwa mwepesi moyoni. Migui inaweza kuuma lakini kichwani kiko wazi. Misitu, au, au hunipa suluhisho lakini hunikumbusha jambo muhimu zaidi ya ratiba.